Ndiyo nina ndege wa kufugwa nyumbani, mimi ninapenda kuweka hii ndege na inaitwangwa kwa lugha ya kimombo huku hivi dushi ee kamnyama fulani kana oooh ni dove. Ee hii yenye iliteremkianga sijui Yesu wakati, ziliteremka zikiwa mbili wakati Yesu alibatizwa. Ee hizo doves. So hizo mimi naziwekanga juu ukieka huizo watu husema ati zinasaidianga ku kuleta good spirit kwa nyumba yako vitu kaa hizo pia zinakuanga zinakuanga nzuri kuona kwa macho. So ni aesthetics zinasaidia kwa urembo wa nyumbani halafu pia ukiweza pata pia kuna zenye zina kuanga na manyoya zina kwa tails. Hizo feathers zinakaa nikaa mbele zinakaa kama hiyo tausi yenye ina inatingizanga huku nyuma ma nini feathers zinaenda hivi round zikiwa zimejipanga kama kisahani. So kuna pia hutu unoano kuna aina mingi za hizo ndege zenye zinaweza tumika kama za aesthetic.